Mimi somo lenye nilipenda sana shuleni ni somo la biolojia hili ni somo lenye lilinifanya hata nikafuzu katika, nikaweza kufaulu kusomea udaktari. Kwaiyo ni somo ambalo ni kwangu mi nirahisi na naliona la maana sana.

Wakati wa mvua mimi hupenda kupanda miti na kuhifadhi mazingira. Wakati mwingine huwa nina chota maji hao na kuyahifadhi kwenye mabwawa. Ile wakati wa kiangazi niwe naweza natumia katika ukulima na hata kwenye mifugo yangu. Hupenda kuogelea na pia sana sana hiyo katika ukuzaji wa mimea.

Mi hupenda kuenda madukani wakati wa majioni, wakati kumetulia, na wakati nimetoka kazi niko nyumbani. So, unapitia sokoni, ninanunuwa, bidhaa, na sana sana huwa ni wakati wa wikendi.